Ndio, napenda kuoga kwa maji moto, hasa baada ya siku ndefu na yenye kuchosha. Kuoga kwa maji moto, kunipa hisia ya utulivu na faraja, ambayo ni ngumu kuipata kwa njia nyingine. Maji moto hunisaidia kupumzisha misuli, hasa kama nimefanya kazi nzito, mazoezi ya mwili, au nimekaa muda mrefu bila kusogea. Wakati maji moto yanapoguza mwili, nahisi mvutano wote wa siku, unaanza kuondoka taratibu. Kitu kingine ninachokipenda kuhusu kuoga kwa maji moto ni adhari yake kwa akili na hisia. Huwa kama muda wa kutafakari kimya kimya nikiwa bafuni, mara nyingi mimi hupitia siku yangu. Kufikiria mambo niliyofanikiwa, changamoto nizokutana nazo na kupanga siku inayofuata. Maji moto hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mtulivu zaidi kiakili. Hii ni muhimu sana hasa katika maisha ya sasa yenye puresha nyingi na mawazo mengi. Pia, kuoga kwa maji moto, hunisaidia kupata usingizi mzuri. Nikiwa naoga jioni au usiku. Mwili wangu hutulia, na baada ya hapo, nahisi usingizi unakuja kwa urahisi. Hii hunifanya niamke asubuhi, nikiwa na nguvu zaidi, na nikiwa nimepumzika vizuri. Kwa upande wa ngozi, maji moto hufungua vinyuelo, vinyeleo, jambo ambalo husaidia kusafisha ngozi vizuri, hasa nikitumia sabuni au bidhaa za kuoasha mwili. Hata hivyo, najua umuhimu wa kiasi na usawa. Sio kila wakati naoga kwa maji moto sana, kwa sababu maji moto kupita kiasi yanaweza kukausha ngozi au kusababisha mwili kuchoka zaidi. Wakati mwingine hasa asubuhi au wakati wa joto kali, mimi hupendelea maji ya vuguvugu au baridi kidogo ili kuamsha mwili na kuongeza nguvu. Hii hunipa mchanganyiko mzuri wa faida za aina zote za maji. Kwa ujumla, napenda kuoga kwa maji moto kwa sababu hunipa utulivu wa mwili, amani ya akili na hisia ya kujitunza binafsi. Ni muda wangu binafsi wa kupumzika na kujirudisha katika hali nzuri na ninaona kuwa ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kila siku au wa jioni.